Kuwanisha kazi na maisha binafsi ni jambo muhimu sana. Na katika maisha yangu, huwaga nafana hicho kitu. Lakini jambo la kwanza ambalo linanifanya nipange muda wangu. Jambo la kwanza ambalo nalifanya ni kupange muda wangu vizuri. Na pia kuandaa ratiba, inayoonyesha muda wa kazi na muda wa maisha binafsi kama vile familia. Kupumzika na familia, kupumzika na kujihususha na mambo ambayo ninayapenda. Labda michezo, kuburudika, kufurahia na marafiki, kuwa pamoja na familia, kuenda mahali, kutalii, kwa hiyo, huwaga napanga muda mzuri, ambao unanisaidia kuepuka kuchanganya kazi, na muda wangu wa faraga, ambao naataka kufurahia kwa kupumzika kidogo. Lakini pia, mimi napenda kuweka mipaka ya kazi na maisha binafsi. Ninapomaliza muda wa kazi, mii wana chajizu na kuasa maswala ya kazi na kuilekeza mawazo yangu katika maisha yangu binafsi. Kuepuka kufanya kazi wakati wa mapumziko, au kuwa na muda wa familia. Isipokua pale, inapukuwa muhimu sana, labda nahitajika kazini, ama kuna kazi fulani yatakiwa niikamilishe, labda inahitajika muda fulani. Inanisadia kupata sana utulivu wa akili na kuimarisha mahusiano yangu na watu wangu wa waribu. Kwa sababu staki sana kujibia muda wangu mwingi na wala staki sana kujiibia muda wa kazi. Kwa hiyo nafanya vitu kwa kipimo, nafanya vitu kwa kubalansi muda, muda sahihii, wakufanya kitu fulani, basi nafanya kitu fulani muda sahihi wakufanya kitu fulani kwa wanafanya vitu kutokana na muda sahihi ama wakati sahihi ambao natakiwaia kufanya hicho kitu lakini pia ni huwa najitengea muda wakujitunza mwenyewe kwa kuhakikisha kwamba napata muda wa kupumzika kufanya kazi vizuri kufanya mazoezi kula vizuri na kupata usingizi wakutosha kujifunza vitu vipya vipya kwenye maisha ya kawaida kujitunza kuna nifanya niwe na afya njema ya mwili akili viungo vyangu vya mwili vinakuwa sawa jambo ambalo linanifanya kazi kwa ufanisi jamba ambalo linanifanya nifanya kazi kwa weledi mkubwa jambo ambalo linanifanya nifanya kazi kwa ubora zaidi kuliko kufanya kazi kukurupuka ama kufanya kazi kwa kujichosha kwa hivo huwaga inanipa nguvu na kuweza kufanya kazi bila kuchoka ama bila kuharibu kazi za watu. Lakini pia mimi huwa napenda kujigawa, kujifunza kugawa majukumu na kuomba msaada panapo hitaji msaada. Si lazima nifanye kila kitu pekee yangu, apana huwaga napenda kuwashirikisha pia wenzangu kazini au kuomba msaada wa familia nyumbani, kupunguza mzigo wa kazi na kupata muda wa kushughulikia maisha yangu binafsi. Huwaga sipendi kushikilia kazi pekee yangu kwa sababu nikishirikisha watu wengine basi kazi inakuwa ni raahisi kuifanya. Kwa sababu unakuwa na watu wengine ambao unashirikina nao kufanya iyo kazi. Basi naweza nikafanya kazi vizuri kwa haraka zaidi kwa ubora. Lakini pia nikapata muda wangu mzuri wakuflrahia maisha alyangu binafsi bila mambo ama ratiba kuingiliana. Lakini mwisho kabisa mimi huwa nathamini sana mara kwa mara kama kuna uwiano wa kazi na maisha binafsi. Nazingatia kugundua kwamba, kazi inachukua muda mwingi sana kufanya marekebisho ili kuhakikisha maisha yangu binafsi hayapuuzwi. Lakini pia huwaga nathathimini, hii inainisaidia sana kuishi maisha yenye uwiano na kurithika. Kwa ujumla kabisa, mimi huwa nawianisha kazi na maisha yangu binafsi kwa kupanga muda, kuweka mipaka, kujitunza, kushirikiana na wengine, na kufanya tathmini ya mara kwa mara, tathmini ya kazi, tathmini ya maisha yangu binafsi. Njia hii inanisaidia sana sana sana. Kufanya kazi vizuri huku nikiendelea kufurahia maisha yangu binafsi bila kupata muingiliano bila kuchoka bila kuhisi kama nahitaji kupumzika sana ndio niendelee na kazi. Kwa hiyo nafanya.

Sherehe yangu ya kupendeza ni Christmas. Napenda sana sherehe hii kwa sababu inanijumuisha, furaha, upendo, na kushirikiana na familia, na marafiki wangu. Kwanza kabisa, sherehe Christmas ni wakati mzuri ambapo mtu anakuwa pamoja na familia yake. Tunakutana kupiga picha, kucheka, kushirikiana, tunapika chakula na kubadilishana mawazo. Hii inanifanya nijisikie furaha na upendo wa kifamilia kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida ingekuwa kubwa sana. Kwa sababu tunakua tumekutana marafiki mbalimbali, familia mbalimbali, zinakuwa zimekutanika, tunakula, tunakunywa, tunacheza, tunaburudika pamoja kwa furaha, tunapiga story. Kwa hiyo inanipa furaha sana Christmas ikifika. Lakini pia, huwa napenda Christmas kwa sababu ni sherehe ya burudani nyingi. Watu huweka mapambo, nyumbani, huweka mataa amboyo yanawaka waka huweka miti ya Christmas na mapambo mengine ya rangi mbalimbali. Muziki wa Christmas, unasikia kila kona. Wakati wa Christmas, ukienda mahali fulani basi utasikia muziki wa Christmas. Ukienda sehemu fulani, ukienda mjini kwa iyo, maeneo mengi unakua ukipita basi ukisikia tu ni zile nyimbo za Christmas. Nzikiimba vizuri, midindo ya Christmas, ikicheza vizuri na wakati mwengine unaweza kuona sehemu kama kwenye ma supermarkets basi wamepamba vizuri. Kwa hiyo ukipita basi yale maeneo yanakuwa ni ya kuvutia sana. Mziki wa Christmas ninaosikia kila kona basi unanipa furaha na burudani hii inanifanya nipumzike na kuona na kuondoa mawazo ya kawaida ya masomo au kazi hivo. Nikiwa nafurahia furahia ivo basi yale masomo ambayo yale mawazo ambao nakuwa nao labda masomo ama mawazo ya kazi basi yanakua yanaondoka. Lakini pia Christmas inanifundisha kushirikiana na wenzangu, kupitia zawadi, kupitia chakula na kushirikiana katika shughui mbalimbali. Basi huwaga najifunza kutoa bila kujibakiza au kuthamini wale waliopo karibu nami. Hii inanisaidia sana kuwa na moyo wa huruma na upendo kwa wengine na kujitoa pia kwa wengine, jambo muhimu sana ambalo lina muhitaji mtu yoyote aweze kujifunza kwa sababu ni jambo la muhimu sana na jambo la thamani sana mtu kulijua na kujifunza kulifanya. Lakini pia, sherehe ya christmas huwa inanipa sana furaha, huwa nafurahia sana tamaduni zetu na desturi zetu za kila mtu. Watu wakipika vyakula maalumu kuimba nyimbo au kufanya michezo ya kijamii ama kucheza ngoma za kijamii basi. Hicho kitu huwaga kinanifundisha sana kushirikiana na kuelewa tofauti za kila mtu. Huku tukifurahi pamoja kwa huo wakati ambayo tunakua hapo labda mtu fulani anacheza mchezo fulani mtu alafu kuna mtu anacheza mchezo fulani. Labda ngoma za asili basi zinapigwa kwa wakati huo. Basi kwangu huwaga inakuwa ni furaha sana. Kwa sababu tunakua tumechangamana na watu tofauti tofauti basi tunakuwa tunacheza pamoja. Tunafurahia pamoja. Lakini pia sherehe yangu ambayo inanipendeza ni kwa sababu Christmas unanipa furaha sana. Inanipa furaha, inanipa burudani, na nafasi ya kushiriki na wengine, na pia inanifundisha maadili mema ya maisha. Ni wakati pekee ambao sioni kama unaweza kulinganishwa na sherehe nyingine yoyote. Lakini pia krisimasi zingine huwa natumia labda kutoka mahali fulani, kuenda mahali fulani labda tunaeza tukapanga labda. Hii krisimasi ya mwaka huu basi tutoke hili eneo na tuende eneo fulani tukafurahie uko. Basi huwa inanisaidia sana kuweza kukutana na watu wengine, kuweza kubadilisha labda mazingira, kuweza kuona watu wengine pia huko nje wanafanya vitu gani, unaona. Lakini pia kufurahia, mfano kama sahii tukaenda labda visiwani, labda zanzibar, ama tukaenda Dubai, tukaenda basi kufurahia huko Christmas. Hiyo inanisaidia sana akili yangu kuipa akili yangu utulivu. Na inanisaidia sana katika focus.